Kwa upande wangu, napendelea mbwa kuliko paka kwa sababu ya uaminifu wao, nguvu ya kushirikina na binadamu, na uwezo wao wa kuleta ratiba na mwendo katika maisha ya kila siku. Mbwa hufanya mazoezi ya nje kuwa rahisi, kulinda, na huonyesha hisia wazi kupitia michezo na utii. Hata hivyo, ninaheshimu paka kwa uhuru wao usafi na utulivu wao nyumbani. Hasa kwa watu wanaopenda mazingira tulivu na muda pekee bila kelele nyingi.

Ndiyo, ninavaa saa mara nyingi kwa sababu inanisaidia kusimamia muda wangu vizuri na kukumbuka ratiba za siku. Saa hunifanya niwe makini zaidi kazini, nifike kwa wakati kwenye miadi na nipange majukumu bila msongo wa mawazo. Pia ninapenda saa kwa sababu ni kifaa rahisi cha mtindo kinachoongeza mwonekano wangu bila kuwa cha kupitiliza.

Napenda shirika langu kwa sababu linanipa mazingira ya heshima, ushirikiano na fursa ya kukua kitaaluma. Nathamini utamaduni wa kazi unaohimiza mawasiliano ya wazi, uwajibikaji na kuthamini mchango wa kila mfanya kazi. Pia napenda jinsi uongozi unavyosaidia kujifunza na kuboresha ujuzi, kupitia mafunzo na mrejesho wa kujenga. Zaidi ya hayo, malengo ya shirika yanaendana na maadili yangu. Jambo linalonipa motisha na amani ya kufanya kazi.

Hekima niliojifunza maishani ni kwamba kila tukio, changamoto au kushindwa kunaleta mafunzo muhimu ambalo linaweza kusaidia kukua kiakili, kihisia na kitaaluma. Nimejifunza kuthamini wakati, kuzingatia maamuzi yangu na kushirikiana na wengine kwa heshima na uaminifu. Pia hekima hii inahimiza subira kushirikiana bila ubinafsi na kushukuru kwa mafanikio madogo na makubwa kwani yote huunda msingi wa mafanikio ya kweli.

Ndiyo, natumia teknolojia ya sauti mara kwa mara, ili kurahisisha mawasiliano na shughuli za kila siku. Kwa mfano, natumia vishughulizi vya sauti kwenye simu kuandika mandishi, kuweka vikumbusho au kuendesha programu bila kugusa skrini. Pia teknolojia ya sauti huniwezesha kusikiliza muziki, vitabu vya sauti au habari, jambo linaloongeza ufanisi na burudani.

Chumba nachokipenda nyumbani zaidi ni jikoni kwa sababu ni sehemu yenye shughuli nyingi, furaha na urahisi wa kufanya mambo mbalimbali. Jikoni hubeba kumbukumbu nzuri za familia na marafiki wanap shirikiana kuandaa chakula. Na pia ni mahali ninapopata nafasi ya ubunifu kupitia mapishi au majaribio mapya ya chakula. Zaidi ya hapo jikoni hutoa hisia ya utulivu na mshikamano.

Kumbukumbu yangu ya utotoni ni ile ya kucheza na marafiki katika viwanja vya jirani. Tukipiga michezo ya kawaida kama mpira au kikimbia. Nilifurahia sana wakati huo kucheza bila kikomo na kushirikiana na wenzangu bila wasiwasi. Pia nakumbuka mara za familia kama kusherekea siku kuu au kushiriki kazi ndongo za nyumbani. Ambazo ziliunda hisia ya mshikamano na furaha.

Napenda kusoma vitabu vinavyoongeza ujuzi, kufundisha maadili na kuhamasisha mawazo mapya. Hii inajumisha vitabu vya maendeleo binafsi, historia, fasihi ya hadithi na sayansi ya maisha au teknolojia. Vitabu hivi hunisaidia kuelewa dunia, kujifunza kutokana na uzoefu wa wengine na kunipa mtazamo mpya wa matatizo na fursa.

Napendelea kitendo kizuri kuliko kigumu. Kwa sababu kitendo kizuri hunipa, faraja, usingizi mzuri na msaada wa mwili unaohitajika. Ingawa kitanda kigumu kinaweza kusaidia baadhi ya mgongo. Napendelea ule unaolingana na mwiki wangu nalinda viungo na huniruhusu kupumzika kikamilifu. Kitanda kizuri pia huchangia usingizi wenye tulivu na afya bora ya mwili na akili.

Ili kukamilisha kazi kwa wakati, napanga ratiba kwa umakini na kuweka vipaumbele wazi kwa kila jukumu. Kila kazi hugawanywa, sehemu ndogo, zinazoweza kushughulikiwa mara moja baada ya nyingine. Huku nikitumia muda, maalum kwa kila hatua. Pia ninatumia zana au teknolojia za kupanga kazi. Kuweka vikumbusho na kuangalia maendeleo kila mara.

Hali ya hewa nayoipenda ni ile ya joto kidogo lenye upepo mzuri na anga safi, ambayo unipa faraja ya mwili na utulivu wa akili. Hewa kama hii, uniruhusu kufanya shuguli za nje kama kutembea mazoezi, au kupumzika bila joto kupita kiasi au baridi kali. Pia hali hii ya hewa unipa nafasi ya kufurahia mandhari ya kijani, kuangalia wanyama au mimea na kuburudika kihisia.

Kila siku ni natumia zana za dijiti, zinazo rahisisha mawasiliano, kazi na burudani. Hii inajumuisha simu ya mkononi kwa ujumbe na simu za video, kompyuta au kompyuta kibao kwa kazi, utafiti na kuandika. Pamoja na shugulizi vya sauti, vinavyo saidia kupanga ratiba na kupata taarifa kwa haraka. Pia napenda kutumia programu za kufuatilia kazi, programu za burudani kama muziki au vitabu vya sauti. Na majukwaa ya mtandao kwa habari na mawasiliano.

Ndio, napenda kula popcorn. Hasa wakati wa kupumzika au kutazama filamu. Kwa sababu ni chakula chepesi, cha kuburudisha na kinacholiwa kwa urahisi. Napendelea popcorn zilizopikwa nyumbani kwa mafuta kidogo na chumvi kiasi. Ingawa wakati mwingine ladha ya karamel au siagi hunivutia. Popcorn hunipa hisia ya starehe na kumbukumbu nzuri za burudani. Na pia ni chaguo bora kuliko vitafuno vizito.

Ndiyo, mara chache ninaweka picha mtandaoni, hasa zile zinazohusiana na matukio maalum, familia, au shughuli za burudani. Hata hivyo, ninahakikisha picha hizo zinahifadhi faraga yangu na usalama. Zikionyesha tu yale ninayotaka kushirikiana na marafiki au jamii. Pia napendelea kuchagua picha zinazowasilisha hisia nzuri, kumbukumbu za furaha, au mafanikio madogo.

Napendelea kuvaa kuliko kunyoa ndevu kwa sababu kuvaa kunanipa faraja, heshima na uhakika wa mwili. Huku ndevu ikiwa sawa inaweza kuadhiri, mtindo au hisia ya usafi. Vazi nzuri huongeza kujiamini kuniruhusu kushiriki katika shughuli mbali mbali bila wasiwasi, na pia hutoa hisia ya heshima mbele ya wingine.

Ndiyo, napenda kusikiliza redio kwa sababu inanipa habari, burudani, na isia ya kuunganishwa na jamii kwa wakati mmoja. Redio hunisaidia kufuatilia matukio ya sasa, kusikiliza muziki na upenda, na kupata vipindi vya majidiliano vina viongeza marifa. Pia napenda urahisi wake kwani inaweza kusikiliza nikiwa nyumbani, kazini au safarini bila kuitaji skrini.

Kwa kawaida, nalea nywele zangu mara moja au mbili kwa wiki, kulingana na ile aina nywele na shughuli nilizofanya. Ninahakikisha naziosha kwa bidhaa zinazofaa, kuzilainisha na kuzipa muda wa kupumzika bila kuzisumbua sana. Pia hupunguza au kupangilia nywele inapohitajika ili ziwe nadhifu na zenye afya.

Ninaishi katika makazi ya kawaida, yalioa katika eneo tulivu na lenye huduma muhimu karibu kama maduka, barabara nzuri, na usafi wa hakika. Nyumba inanafasi ya kutosha hewa safi na mwanga wa asili unofanya iwe ya kustarehesha kuishi. Mazingira ni salama na yana mahusiano mazuri ya kijirani. Jambo linalo rahisisha maisha ya kila siku.

Ndio, napenda kupika kwa sababu hunipa nafasi ya kuwa mbunifu na kujitunza kiafya kwa wakati mmoja. Kupika hunifanya nijisikie nimetulia, hasa napo jaribu, mapishi mapya, au kwa na chakula kwa watu nao wajali. Pia napenda kuona matokeo ya juhudi yangu. Zikigeuka kuwa chakula kitamu na chenye lishe.

Napenda kwenda cinema mara chache tu kila mwezi, hasa pale kuna filamu zinazo vutia au za kupendeza, si mara nyingi kwa sababu napenda pia kutumia muda kwa shughuli nyingine za kifamilia, kazi au burudani nyumbani. Hata hivyo, kila ninapoenda cinema, hunifurahisha, huniruhusi kutoka kutoka kidogo kutoka kwenye kazi za kawaida za kila siku na kushuhudia hadithi kwa ukaribu, wahisia na sauti.

Najihisi kwamba, wasilisho ni chombo muhimu cha kuwasilisha mawazo, taarifa au kazi kwa uwazi na kwa ufasaha. Wasilisho mzuri hutoa fursa ya kueleza maoni kwa uhakika, kuhamasisha wenzake na kuhakikisha kila mtu anaelewa ujumbe unaotolewa. Pia wasilisho hunifundisha kujiweka wazi, kuzingatia mpangilio wa mawasiliano ya maneno na mwili na kunipa uhakika ya kuwasiliana na kwa ufanisi.

Kwa kawaida, ninangoja barua pepe mara kadhaa kwa siku, angalau mara tatu hadi nne. Ili kuhakikisha sikosi taarifa muhimu au majukumu ya kazi. Kila wakati nangoja, kusoma ujumbe kwa makini. Nikichukua hatua zinazo hitajika na kuainisha zile zinazohitaji kujibiwa maramoja dhidi ya zile zinazoweza kusubiri.

Kuwatia moyo wenzangu, mimi huchangia kwa kuwahimiza kwa maneno chanya, kushukuru jitihada zao na kushirikiana nao bila ubinafsi. Pia ninawasaidia pale wanapo kabili changamoto, kutoa ushauri wa kujenga na kushiriki mafanikio yao kwa furaha. Mara nyingine huchangia kwa kushiriki majukumu kwa usaidizi, kushirikiana katika kupanga suluhisho na kuonyesha heshima na uvumilivu katika kila hatua.

Ninafanya kazi na timu ya mbali kwa kupanga mawasiliano ya wazi na ratiba thabiti kwanza tunaweka malengo ya wazi kugawanya majukumu na kutumia zana za kidijiti kama barua pepe, programu za ujumbe au vikao vya video kuwasiliana mara kwa mara. Mara nyingine hufanya mikutano ya kuangalia maendeleo kushirikiana katika kutatua changamoto na kutoa mrejesho kwa uwazi.

Kwa kawaida wikendi zangu, hutumika kupumzika au kujijenga upya. Napenda kuanza kwa usafi wa nyumba na kupanga mambo ya wiki ijayo. Kisha hutenga muda wa kutembia nje au kufanya mazoezi mepesi. Mara nyingine hukutana na marafiki na familia kwa mazungumzo na chakula. Pia napenda kusoma, kusikiliza muziki au kutazama filamu jioni.

Ndiyo, napenda kununua vitu mtandaoni kwa sababu ni rahisi, haraka na hutoa fursa ya kupata bidhaa kutoka sehemu mbalimbali bila kusafiri. Kununua mtandaoni, kuna rahisisha, kulinganisha bei, kuona maelezo ya kina na kusoma mapitio ya wateja wengine kabla kufanya uamuzi. Pia hunipa urahisi ya kuchagua bidhaa zinazofa kuokowa muda na mara nyingine kupata bidhaa ambazo haziwezi kupatikana kirahisi kwa maduka ya kawaida.

Kinacho nifurahisha na kunifanya nicheke ni mchanganyiko wa kejeli ya kirafiki, kicheko cha watoto, au tukio la ajabu lisilo la kawaida. Mara nyingi kuona watu wakifurahia kejeli ndogo, zisizo na madhara, au tukio la kuchekesha katika maisha ya kila siku, huniletea kicheko cha asili. Pia kicheko kinanisaidia kupunguza msongo wa mawazo, kuongeza furaha na kuunda hisia chanya za mshikamano na wenzangu na familia.

Baada ya siku ndefu, napumzika kwa kuanza kupumua kwa kina na kutulia mwili na akili. Kisha kutenga muda kupumzika bila kufanya kazi au kushughulika na matatizo. Mara nyingi, hupumzika kutazama burudani kama filamu, kusoma kitabu, kusikiliza muziki au kutembea nje ili kufurahia hewa safi. Pia napenda kutumia muda na familia au marafiki kula chakula kizuri na kuorodhesha mafanikio madogo ya siku ili kutulia akili.

Ndiyo, ninajitahidi kugawa taka zangu, ili kusaidia usafi, afya na mazingira. Kwa mfano, ninatenganisha taka zinazo weza kutumika tena kama plastiki, karatasi, na chupa za kio. Kutoka kwa taka nazo itaji kutupwa, kama mabaki ya chakula au vitu visivyo weza kutumika. Pia ninaakikisha kutupa taka kwa viombo vinavyo faa na mara nyingine kutumia njia za kizamani au za kisasa za usafi.

Ninapenda mtaa wangu kwa sababu unatoa hisia ya usalama, mshikamano wa kijamii, na urahisi wa maisha ya kila siku. Napenda mitaa yenye wenzako wema, jirani wanaojali, na maeneo ya kufurahisha kama maduka madogo, shule, au sehemu za burudani. Pia napenda mazingira safi, miti, na utulivu kwa mtaa unaonifanya nisikie vizuri na kuutambua kama sehemu yangu.

Napendelea upepo wa asili kuliko AC kwa sababu hunipa hisia ya utulivu, hewa safi na unayoweza kuhisi mwendo wake kwa mwili. Upepo hunifanya njisikie huru, huleta faraja wakati wa joto, na mara nyingine hutoa ladha ya asili ya mazingira kama miti na maua. Hata hivyo, AC pia napenda pale unapohitaji baridi thabiti haraka, hasa ndani ya nyumba au ofisi.

Kila jioni kabla ya kulala inapendelea kupumzika na kuandaa akili na mwili kwa usingizi mzuri. Hii inajumuisha shugli za utulivu kama kusoma kitabu, kusikiliza muziki tulivu au kutazama kipindi cha televisheni kidogo. Pia huandaa mambo ya kesho kama kupanga ratiba na kupanga kazi ndogo za nyumbani.